Ninacho furahia sana ama kinacho nifanya kufurahia sana ni pale ambapo mambo ambayo nilikuwa nafanya yawe yametekelezwa ama yaende vile nilikuwa na nataka ziwe uwa inanifurahisha sana. Tukisema kwa somo labda niwe nimepita mutiani wangu. Tukisema kwa mambo ya kazi kazi yangu iwe safi na kazi ambayo inasifiwa. Wa ukati wa ushabiki timu yangu inaposhinda huwa nafuraia sana.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na uwaminifu. Kama kuna hawa watu wanao kosea kwa kimakusudi au kuongea kuangoa wengine kwa urahisi bila sababu mimi huwa wananichosha. Halafu kucheleweshwa mara kwa mara au kutimiza ahadi vibaye. Zaidi ya yote kuna hawa wa kukosa kuchukua hatua au kulalamika bila suluhisho. Huwa inanichosha kwa sababu ninaamini ni changamu. Kila changamoto inaweza kushugulikiwa kwa utaratibu na nidhamu.

Mimi hukaa hadi karibu saa kumi ama saa kumi na moja hili kutigemea na shuguli ya siku hiyo. Kama hiyo siku kuna kazi nyingi au jambo muhimu naweza kukaa hadi saa kumi na moja. Lakini mimi ujitahidi kulala mapema wakati mwingine kama niko na usingizi. Kama sina usingizi huwa naenda sana nawezaenda mpaka saa kumi na mbili ama saa kumi na moja inategemea.

Mimi hufanya mazoezi kila siku ili kudumisha afya ya mwili na akili. Kila asubuhi napenda kukimbia au kutembea kwa muda wa haraka. Kwa takriban kitu dakika thelathini hivi. Baada ya hapo mara nyingine nafanya mazoezi ya nguvu ama zile za push up, sit ups. Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko inategemea na jinsi nilivyo amka ama jinsi napenda kufanya kazi siku hiyo hizo kazi za mazoezi.

Utotoni nilipenda sana kucheza na wenzangu, hasa michezo ya nje kama kukimbia mpira na mchezo ya kujifanya ile ya ku act. Pia nilipenda kufanya, ama nilipenda kuchunguza vitu vipya, kuuliza maswali mengi na kujaribu kuelewa jinsi, mambo yanavyo, fanya kazi. Mbali na hilo nilifurahia kuchora na kusikiliza hadithi, na mara nyingi nilitumia muda mwingi kuota ndoto na kufikiria mambo makubwa.